Mara nyingi mimi hutumia wifi kwa sababu ni haraka na inaniwezesha kufanya kazi au kujivinjari mtandaoni bila usumbufu. Natumia wifi nikiwa nyumbani au kazini hata hivyo. Napotoka nje na nisipokuwa na wifi mimi hutumia data ya simu ili kuendelea kuwasiliana na kufanya shughuli zangu za mtandaoni. Kutumia zote mbili hunipa urahisi kulingana mahali nilipo.

Ninapokutana na kazi za zarura, kwanza hutulia na kutamini hali ilivyo, wangalia kilicho muhimu zaidi na kukipa kipa umbele. Kisha upanga haraka, hatu waza kuchukua ili kutatua tatizo kwa wakati, pia huwasiliana na watu wanausika ili kila mtu ajue kinachoendelea kwa kufanya kazi kutulivu na mpangilio mzuri. Ninaweza kushugulikia kazi za zadharura kufanisi bila msongo mwingi.

Wakati wa mgogoro na nitu mimi kwanza wa hujaribu kutulia na kusikiliza upande wa mwenzangu, ninaamini mawasiliano mazuri usaidia kupunguza hasira na kwepuka kuelewana bibaya. Hwa ninaeleza maoni yangu kwa heshima bila kufandisha sauti ikiwa hali nungumu na pendelea kuchukua muda kidogo ili kila mmoja. Atulie kisha tunguzungunzie tena njia hiu misaidia kutakua mgogoro kwa amani na kuthumisha mausiana mazuri.

Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni awe tayari kujifunza na asiogope kuuliza maswali. Ni muhimu kuwa na nithamu, kufika kazini kwa wakati na kufanya kazi kwa bidii. Pia ajifunze kusikiliza ushauri wa watu wenye uzoefu na kuwa na matam mtazamo mzuri. Hata anapokutatana na changamoto. Kwa kuwa mvumilivu na mwenye bidii humsaidia mtu kukuwa na kufanikiwa katika kazi yake.

Mara nyingi nasikiliza muziki wa aina mbali mbali kulingana na hali yangu ya kihisia. Napenda sana muziki wa pole pole na wa kutuliza akili. Hasa ninapohitaji kupumzika au kupunguza mawazo. Pia husikiliza muziki wa kusisimua unaponipa nguvu wakati wa kufanya kazi au kufanya mazoezi. Muziki hunisaidia kubadilisha hali ya moyo, kunipa motisha na kufanya siku yangu iwe nzuri zaidi.

Naam, kabisa mimi natumia mitandao ya kijamii mara kwa mara. Huwa nikiitumia kuwasiliana na marafiki na familia, kupata habari na kujifunza mambo mapya. Pia hunisaidia kupumzika kidogo baada ya kazi na kuburudika. Hata hivyo ninajitahidi kuitumia kwa kiasi ili isiniathiri muda wangu wa kazi na maisha ya kila siku.

Mimi huenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki, hasa mwishoni mwa wiki, kwangu ni muda muhimu wa kutulia, kutafakari na kushukuru. Kuenda mahali pa ibada, hunisaidia kupata amani ya moyo na kunipa nguvu ya kuendelea na shughuli za kila siku. Wakati mwingine pia huenda katika shughuli maalum kulingana na ratiba yangu.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu, nina waheshimu sana na kuwajali kwa sababu wana uzoefu mwengi na hekima. Mara nyingi hukupa ushauri mzuri na mimi ushukuru kwa hilo. Pia, nina sikiliza hadithi zao na kujifunza mambo mapia kutoka kwao. Mahusiano haya huni imarisha na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia na jamii yangu.

Ili kuweka afya nzuri, ninajitahidi kula chakula bora, na cha lishe iliyo bora, kama vile mboga na matunda, pia ninafanya mazoezi mara kwa mara, kama kutembea na kufanya michezo midogo midogo, napumzika vya kutosha, na kujaribu kuepuka msongo wa mawazo wa kufanya mambo ninayopenda. Pia ninaangalia usafi wa mwili ya mazingira yangu. Inanisaidia kuwa na afya nzuri na nguvu za kufanya kazi za kila siku.

Tabia inayo nichukiza ni watu wasio heshimu wengine, hasa wakati wanapozungumza kwa kelele au kuzungumza vibaya kuhusu watu wengine. Pia sipendi watu wasio wajibika kazini au wanapocholewa bila sababu mzuri na fikiri heshima na kuwajibika ni mambo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Hivyo wakati watu hawazingati haya inanichosha na kunipenye nijisikia vibaya. Napenda watu wawe na tabia nzuri ilituishi kwa amani na furaha.

Tunda langu la kupendeza ni embe kwa sababu lina ladha tamu sana na ni joto mzuri katika hali ya hewa vangu. Napenda kula embe safi au embe lililosafishwa vizuri wakati wa msimu wake. Embe pia lina virubutisho muhimu vina vyo saidia afya yangu kama vitamini C na sukari asilia vinaongeza nguvu. Kwa hiyo embe ni tunda ambalo ninalipenda sana na linanifanya nilisikie vizuri kila ninapo lila.

Somo la kiswaili nililolipenda sana shuleni na sababu nilipenda kujifunza lugha yetu ya asili na fasihi mbali mbali. Nilifurahia kusoma hadithi, mashahiri na methali za kiswaili. Pia nilipenda kujifunza jinsi ya kuandika insha na kujieleza kwa maneno mazuri. Soma la kiswaili lilinisaidia kuelewa tamaduni zetu na kuwa na uwezo wa kuwasiliana vizuri kwa luga hii muhimu.

Ningependa sana kutembelea inchi ya Japani, inchi hii na nivutia kwa sababu ina mchanganyiko mzuri wa utamaduni wa zamani ya teknolojia ya kisasa. Nimeisikia mtu wa kisema kieleza jinsi mandhali ya milima, bustani za cherry blossom na miji ya kisasa, inavyo vutia sana. Ningependa kuona vitu kama mji wa Tokyo, makaburi ya kihistoria, apia kujaribu chakula cha kienyeji kama shushi na ramen. Nchi hii pia inajulikana kwa usafi na nidhamu ambayo nyingependa kuona kwa macho yangu. Nahisi furaha na msisimko ninapofikilia kuhusu safari hii kwa sababu nifursa ya kujifunza mambo mapya na pia kupata uzoefu wa kipekee wa maisha. Ningependa kuona maisha ya kila siku ya watu huko na kujifunza kutoka kwa tamadumi za otofauti. Hivyo basi safari hii ningependa iwe ya kufurahisha ya kielimu ambayo itanisaidia kufuza mtazamo wangu wa dunia.

Kwanza mradi mpia wakazi, kwanza uwanza kwa kupanga malengo ya kuelewa kazi, zinazo itajika kufanyika. Inafanya mpango hatua kwa hatua ili kuhakikisha kila jambo ni linanolifanyika kwa wakati. Pia hua nazungumza na watu wengine watimu ili kuhakikisha kila mtu wanajua majukumu yake, baada ya hapo nafuatimia maendeleo na kurekibisha mpango kama inaitajika ili kufanikisha mradi kwaufanisi.

Ninapendelea paka kuliko umbwa, kwa sababu paka ni wanyama wenye utulivu na hawanitishi sana Napenda jinsi wanavyo kuwa huru na waangalifu lakini pia nawapenda upendo na kupenda kucheza wakati mwingine, paka ni rafiki mzuri wa nyumbani na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, ingawa si kila mtu anaweza kuwa na paka, mimi napenda kuwa nao kwa sababu ya tabia zao za kipekee.

Kushirikiana na timu, napenda kusikiliza mawazo ya kila mtu na kuheshimu maoni yao. Ninafanya kazi kwa ukaribu na wenzangu kuwasaidia pale wanapohitaji msaada na kushirikiana katika kufanikisha malengo ya pamoja. Pia nina hakikisha mawasiliano ni wazi na ya heshima ili kuhepuka migogoru na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa kufanya hivi, tunapata matokeo mazuri kama timu.

Ningependa kutembelea muji wa Paris, inchini ufaransa, muji huu unajulikana kwa mandhari yake mazuri, mahekau ya kihistoria na pia kama muji wa mapenzi na sanaa. Nimeski ya mtu akisema kuhusu uzuri wa mji huu, asa mtaa wa chaps elese. Ningependa kuona mambo haya kwa macho yangu na kujufunza zaidi kuhusu utamadui wa inchi hii, safari hii, itanipa uzoefu wa kipekee na kumbukumbu nzuri.

Napenda sana juisi ya matunda ya mchanganyiko, hasaa ile yenye ladha tamu na yenye nguvu, juisi kama ya maembe, machungwa na zabibu ni baadhi, yanapenda kwa sababu hunipa nguvu na kunifanya nijisikie afya. Napenda pia juisi hii kuwa safi na asili, isio na kemikali nyingi, ili niwe na uhakika wakunufaika kwa vitambulisho vyake. Kunywa juisi nzuri ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na hunisaidia kuendelea na shughuli zangu kwa nishati.

Somo la sayansi nilolipenda zaidi ni fikizia kwa sababu lirivutia na jinsi nguvu na nguvu za asili zinavyofanya kazi. Nilifurahia kujifunza kuusu nguvu za mvuto, mwanga na nguvu za umeme. Somo hili linifundisha jinsi mambo ya kila siku yanavyotegemea sheria za fikizia na kunifanya niwe na hamu ya kuelewa zaidi ulimwengu unaotuzunguka. Hii ilisababisha nipende somo la fikizia sana.

Ninapanga kazi zangu kwa kuanza kwa kutambua majukumu muhimu na kuyapanga kwa kipaumbele. Kutumia kalenda au orotha ya kazi ili kuandika kazi zote zinazohitaji kufanywa Kila siku hupanga muda maalum wa kutekeleza kazi hizo ili kuhakikisha kila jambo ninafanyika kwa wakati. Pia ninajitahidi kuepuka usumbufu wakati wa kufanya kazi ili kuweza kuzingatia kwa zaidi na kufanikisha malengo yangu.

Chakula chajadi ni nachopenda zaidi ni ugali na skuma wiki. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu na kinanipa nguvu za kutosha kufanya kazi za kila siku. Pia ugali na skuma wiki ni sehemu ya utamaduni wetu na ni chakula kinachopendwa na wengi. Napenda pia kula nyama ya kukaanga pamoja na chakula hiki kwa kuongeza ladha na nguvu.

Napendelea chakula chenye latha tamu na kidogo chenye viyungo vya asili, latha mzuri unifaya nifurahie chakula anakurudia tena. Napenda viyakula ambavyo vina mchanganyiko wa viyungo kama pilipili, tangawizi na limau. Kwa kiasi kidogo kwa sababu mchangia, afya na pia utoa latha mzuri. Kwa ujumla chakula chenye latha ya asili na usawa unifaya nijisikia furaha na kulithika.

Mimi inapendelea kuvaa tishati kwa sababu ni rahisi na hufaa kwa hali nyingi za mazingira, tishati ni mzuri kwa siku za joto au wakati wa kufanya shugli za kawaida kwa sababu ni nyepesi na hutoa uhuru wa mwili kuzunguka kwa urahisi. Pia tishati inarangi na mitindo mbingi inayofaa kwa vijana na inafanya niwe na mitindo wakisasa na wakupendeza. Kwa hiyo tishati ni chaguo langu la kwanza na la kila siku.

Nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya kuku kwa sababu ni laini na yenye ladha mzuri Napenda jinsi wa inavyopikwa kwa njia mbalimbali kama kukaanga, kuchemsha au kuhoka na kila mara huwa na ladha ya kipeke Nyama ya kuku pia ni rahisi kumegenya na hutoa proteini muhimu kwa afya yangu Kwa hiyo ni chaguo langu la kwanza linapokuja suala la nyama.

Jukumu ambalo napenda zaidi kazi nini lile li nalohusisha kuwasilina na watu na kusaidia kutatua matatizo yao. Napenda kazi ya mbapo naweza kutumia ujuzi wangu na wamasiliano na kufanikisha malengo ya timu. Jukumu hili inanifanya nijisikia kuwa na mchango mzito na kunipa furaha wakati kazi inafanikisho vizuri. Pia napenda kazi zinazo itajubunifu nasimamizi mzuri wamuda.